Mimi kazi yangu naipanga kwa utaratibu sana. Mambo ambayo yanafaa kukamilika ya kwanza, ndiyo mimi huanzia. Na nabaki na yale mambo ambayo hayana haraka ya kukamilika. Yani deadline iko mbali.

Nikifungua tarakilishi yangu ya mkono, kitu cha kwanza kufanya huwa natafuta kahawa, naweka kahawa hapo kando, nakunywa kahawa kwa kuwa kahawa huwa inanipatia nguvu ya kuanza kufanya kazi, na pia natafuta peremende, kwa kuwa peremende pia huwa zinanipatia nguvu ya kufanya kazi na motisha, halafu sasa kisha ndio naanza kazi vizuri.

Mimi nilizaliwa katika mji wa Muranga, nchini Kenya. Na mji huo ni mzuri sana kwa kuwa ikona mambo mengi sana ya asili. Kama vile mito mikubwa, pia kuna milima, na pia kuna mabonde. Na mahali hapo ni pazuri sana kwa kuwa nakumbuka nikiwa mtoto tulikuwa tunenda kuvua samaki katika mito hii. Na tungeogelea pia huko katika maji machafu ya mto. Na pia mji huu ni ule mji ambao masomo kwa wanafunzi wa shule ya upili na shule ya chekechea kuwa wanasoma wa mburi. Hakuna pesa ambazo unalipa kama karo. Na pia ningependa sana kurudi pale utotoni kwa kuwa tulitengeneza kumbukumbu nyingi sana. Katika mambo ya kuogelea, mambo ya kuvua samaki na michezo mingi ambayo tulicheza tukiwa watoto.

Zana za digiti ambazo ninatumia sana. Chumbani ni kama vile decoder ya DSTV. Hicho ni kitu kimoja cha digiti natumia. Pia ninatumia mashine ya kuosha nguo. Ambayo ni laundry machine. Ambayo naamini kuwa ni kitu ambacho ni cha kidigitari.

Kujiandaa kwa mkutano ni jambo muhimu sana na mimi hulichukulia kwa makini. Mimi mwanzo wa mimi huhakikisha kuwa nimevaa mavazi mazuri kuheshimu wale watu ambao tutakuwa nao kwenye mkutano. Alafu nabeba kitabu changu na kalamu ili kuandika hoja ambazo tutaongea. Pia mimi huhakikisha kuwa ni kwa makini katika mkutano huwa na nnafika kwa wakati.

Hapana si ishi mahali ambapo nilizaliwa. Nilizaliwa katika mkoa wa Muranga lakini kwa sahii. Niko katika mkoa wa Nairobi. Yaani jiji kuu la nchi. Hii ni kwa sababu nilikuja kupata kazi mkoa mwingine tofauti na ambapo nilizaliwa. Hivo ilibidi nimehama na kuja kuishi huku ambapo nafanya kazi.

Mimi napenda kuandika kwa mkono kwa kuwa kuandika kwa mkono huwa ni ni haraka kuliko kuandika kwa kompyuta na ni na ni vigumu sana kufanya makosa ukiandika kwa mkono ukilinganisha na kufanya kwa kompyuta.

Kifaa cha teknolojia ambacho siwezi kuishi pasipo ni kifaa kama vile simu, nimezoea kukuwa na simu kila siku, na huwa inanisaidia sana katika mawasiliano, katika kuingia katika mitambo ama mitandao za kijamii, na pia kifaa kingine ambacho siwezi ishi pasipo ni kifaa cha tarakilishi ama laptop, kwa kuwa kazi zangu zote mimi huzifanya na kompyuta ama laptop.